Kwa kawaida nakunywa glasi sita au nane za maji kwa siku, ingawa kiwango kinaweza kubadilika kulingana na shuguli, ninazofanya na hali ya hewa. Asubui huanza kwa kunywa maji ili kuamsha mwili, kisha kuendelea kunywa kidogo kidogo siku nzima. Nikifanya kazi nyingi, mazoezi au ikiwa jua ni kali, huongeza kiasi cha maji. Kunywa maji unisaidia kujiona mwenye nguvu, kuboresha umakini na kudumisha afya ya mwili. Pia hunisaidia kuepuka uchovu na maumivu ya kichwa. Kwangu, kunywa maji ya kutosha ni sehemu muhimu ya kujijali na kuishi maisha yenye afya.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na ilikua uzoefu wa kupendeza sana. Nilifurahia pepo mwanana, sauti ya mawimbi na manthari pana ya maji ya samawati. Kuangalia bahari kilinifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Kana kwamba mwazo yote, mazito yalipungua. Pia nilifurahia kutembea kando ya ufukwe na kuangalia machweo ya juwa. Bahari hunikumbusha uzuri wa asili na ukubwa wa dunia. Na nungependa kuitembelea tena siku zijazo.

Ninapo tumia muda wangu wa bure, napenda kufanya, uwe wamana na pia unipumzishe. Mara nyingi, nasoma vitabu au makala mtandaoni ilikuongeza maharifa yangu. Asa kuhusu teknolojia na maendeleo binafsi. Pia nasikiliza mziki au kutazama vipindi vinavyo burudisha. Wakati muingine napenda pia kutembea nje ili kupata hewa safi na tutuliza mawazo. Nikibaki nyumbani, napanga malengo yangu au kujifunza ujuzi mtandaoni. Kwa ujumla, natumia muda wangu wabure kujitunza, kujifunza na kujiburudisha kwa usawa.

Ninaweka neno siri salama kwa kuchanganya herufi kubwa na ndogo, namba na alama maalum ili liwe ngumu kungesiwa. Kuepuka kutumia taarifa rahisi kama jina langu, tarehe ya kuzaliwa au namba ya simu. Pia hutumia neno siri tofauti kwa kila akaunti ili kupunguza hatari endapo akaunti moja itavunjwa. Inabadilisha neno siri mara kwa mara na kutumia udhibizitaji wa hatua mbili inapoezekana. Zaidi ya hayo, siandiki neno siri langu waziwazi wala kulishiriki na mtu mwingine. Njia hizi unipa uhakika wa kulinda taarifa zangu binafsi na za kazi.

Ninajenga mawasileno mazuri na wafanyikazi wengine kwa kuwasiliana kwa heshima na uwazi kila wakati. Huwa ninasikiliza maoni yao kwa makini na kudhamini mchango wa kila mtu. Hata kama tuna mitazamo tofauti. Pia napenda kushirikiana kwenye kazi za pamoja, kusaidiana inapohitajika, na kusherehekea mafanikio ya timu. Nikiuona tatizo, hulijadili kwa njia ya utulivu bila kulaumu. Zaidi ya hapo mazungumzo ya kirafiki nje ya kazi kama wakati wa mapumziko hunisaidia kuwajua vizuri zaidi. Njia hii hujenga uaminifu, mshikamano na mazingira bora ya kazi.

Juisi ya matunda ninayo ipenda zaidi ni tunda la embe. Ninaipenda kwa sababu inaladha tamu ya asili na hunipa nguvu haraka hasa wakati wa joto au baada ya kazi nyingi. Pia napenda jinsi inavyo kuwa laini na yenye harufu nzuri. Mara nyingi nikiipata ikiwa imechanganywa na nachungwa au passion huwa bora zaidi na yenye vitamini nyingi. Mbali na embe pia hufurahia juisi ya tikiti maji kwa sababu inanisaidia kunywa maji kwa urahisi. Kwa ujumla, napendalea juisi ya asili bila sukari nyingi kwa ajili ya afya yangu.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni Google. Ninaiona kama kampuni inayo jitahidi kuleta teknolojia rahisi na yenye manufaa kwa watu wengi duniani. Huduma zake kama Google Search, Gmail, Google Maps na Android hunisaidia sana katika kazi, mawasiliano na kujifunza kila siku. Pia naipenda kwa sababu inawekeza sana katika ubunifu, akili bandia na usalama wa taarifa za watumiaji. Ingawa hakuna kampuni iliyo kamilifu naamini Google hujaribu kuboresha huduma zake mara kwa mara na kusikiliza mahitaji ya watumiaji wake.

Napendelea mwanga wa kati. Mwanga wa kati hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Hasa ninapofanya kazi au kusoma. Mwanga mkali sana hunichosha macho, haraka na wakati mwingine hunipa maumivu ya kichwa. Hasa nikikaa nao kwa muda mrefu. Kwa upande mwingine, mwanga hafifu hunifanya nipoteze umakini. Mwanga wa kati hunisaidia kuzingatia vizuri. Kuwa na hali nzuri, ya moyo na kufanya kazi kwa ufanisi bila usumbufu. Pia ni mzuri kwa kupumzika jioni au kufanya shughuli za ndani kwa utulivu.

Ninafanya juhudi za kusudi ili kueka afya yangu mzuri kila siku. Kwanza nakula chakula chenye lishe bora nikihakisha napata mboga za majani, matunda, protini na wanga kwa uiano mzuri. Pia nakunywa maji ya kutosha ili mwili ubaki na nguvu na kufanya kazi vizuri. Nafanya mazoezi ya mwili mara kadha kwa wiki kama kutembea haraka au mazoezi mepesi nyumbani. Vile vile lala masaa ya kutosha ili mwili upumzike. Ninajaribu kupunguza msongo wa mawazo kwa kupumzika, kusikiliza muziki au kutafakari kwa kufanya haya nahisi ninaafya njema na nguvu zaidi.

Napendelea kusafiri kwa kutumia GPS GPS hunipa maelekezo sahihi kwa wakati halisi. Jambo linalonifanya nisafiri bila hofu ya kupotea. Ni raisi kutumia asa katika maeneo mapya au magumu kufikika ingawa napenda ramani kwa ajili ya kunifunza eneo au kupanga safari kabla GPS unipa ufanya safari kuwa rahisi haraka na salama. Pia hupenda jinsi GPS inavyoonyesha njia mbadala pale panapokuwa na foleni au vikwazo. Jambo linaloraisisha kupanga muda na kuendelea na shuguli kwa ufanisi.

Mchezaji wa michezo ninayempenda ni Cristiano Ronaldo. Napenda kwa sababu ni mchezaji hodari, mchangamfu na mwenye nidhamu ya hali ya juu. Njia anavyofanya mazoezi, bidii yake kwenye uwanja na azma yake ya kushinda hunivutia sana. Pia napenda jinsi anavyowajibika kwa timu na kuhamasisha wenzake kushirikiana ili kufanikisha ushindi. Kwa upande wa kibinafsi, Ronaldo ni mfano wa kujizatiti, kujiamini na kufanikisha malengo binafsi na ya kikundi. Kuangalia mchezo wake, kunanipa msisimko, furaha na motisha wa kufuata malengo yangu binafsi.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka au michango, mara kwa mara pale ninapoweza. Hii inaweza kuwa kwa kanisa, mashirika ya kijamii au familia zilizo katika haja. Napenda kutoa kwa sababu kuna nifanya nijisikie nimechangia na kusaidia wengine. Pia husaidia kukuza utu, huruma na mshikamano wa kijamii. Kwa kawaida, napanga kiasi cha kutoa ili nisivurugue bajeti yangu ya kila siku. Lakini bado ni njia kujitolea na kusaidia jamii. Kutoa sadaka au michango hunipa furaha ya kipekee ambayo haiwezi kulinganishwa na kitu kingine.

Kuhusu wasilisho ninajihisi msisimuko au pia mtulivu kidogo nikipanga vizuri. Napenda kuwasilisha maoni au taarifa kwa uwazi, kwanza ni fursa ya kuonyesha ujuzi wangu, kushirikisha wazo na kuwasiliana kwa ufanisi na wengine. Mara nyingine huwa na wasiwasi kidogo, hasa ikiwa hadhira ni kubwa, lakini kujiandaa vizuri, kuandika nukta muhimu na kufanya mazoezi, kunanifanya nijisikie imara. Baada ya wasilisho, kuna fanikisho nahisi furaha kuridhika na motisha kuendelea kuwasilisha kwa ufanisi siku za baadae.

Somo nililopenda zaidi shuleni ni sayansi. Nililipenda kwa sababu linahimiza kuuliza maswali, kufikiria kwa kina na kuelewa jinsi dunia inavyofanya kazi. Mara nyingi nilifurahia kufanya majaribio ya darasani na kuona matokeo kwa macho yangu. Jambo lililonifanya nijisikie msisimko wa kujifunza. Somo hili lilinifundisha pia uvumilivu umakini na mbinu za kutatua matatizo. Ambazo zilinisaidia pia katika masomo mengine. Zaidi ya hayo walimu waliokua wakifundisha sayansi walinifanya nipende zaidi kwa sababu ulivyokuwa unafundishwa kwa njia ya kuvutia na kueleweka.

Ninajifurahisha kwa furaha kwa kushiriki na marafiki au familia kupitia mazungumzo kucheka pamoja au kufanya shughuli tunazozipenda. Mara nyingine hufanya muziki, hucheza michezo au kutembea nje ili kuendeleza hisia nzuri. Pia napenda kusoma kitu kizuri au kuangalia vipindi vinavyoburudisha wakati wa furaha jambo linalonipa utulivu zaidi. Wakati mwingine hufanya mambo madogo ya kujitunza kama kunywa kinywaji nikipenda au kupaka rangi ili kuongeza furaha. Kwa ujumla napenda kusherehekea hisia za furaha kwa kufanya mambo yanayonifanya nijisikie mtulivu, mwenye nguvu na mwenye shukrani.

Ninapanga kazi yangu kwa kuandika orodha ya siku hiyo na kuzipanga kwa kipaumbele cha muhimu na muda unaoitajika. Kwanza, ufanya kazi zenye haraka au zinazoitaji kili zaidi, kisha ufuata zile rahisi au zizona shinikizo kubwa. Pia huweka muda wa mpumziko hili kudumisha ufanisi na kuzuia uchovu. Wakati mwingine, utumia kalenda ya kidigitali au programu za kupanga muda, hasa kwa kazi zinazohusiana watu wengi. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa utulivu, kukamilisha kila jambo kwa wakati na kuepuka uchanganyiko.

Ninapo wakaribisha wafanyikazi wapya hufanya kwa ukaribu na heshima ili waone wamekaribishwa kwenye timu. Kwanza huwapatia maelezo ya jumla kuhusu shirika, malengo na utamaduni wa kazi. Halafu hutoa mwongozo kuhusu majukumu yao programu za mafunzo na rasili mali wanazoweza kutumia. Pia huwatambulisha kwa wafanyikazi wengine ili wajisikie sehemu ya timu. Wakati mwingine, huandaa mazungumzo ya kirafiki au chakula cha pamoja ili kuboresha uhusiano. Njia hii hunisaidia wafanyikazi wapya kujijumuisha haraka, kuelewa majukumu yao na kujisikia huru na motisha kazini.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii lakini kwa kiasi kinachofaa. Natumia majukwaa kama Facebook, Instagram na LinkedIn kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi. Pia hutumika kusoma habari, kujifunza mambo mapya na kushiriki mawazo yangu. Natumia mitandao hii kwa uwajibikaji nikiepuka kutumia muda mwingi sana ili isivuruge kazi au masomo. Kwa ujumla, mitandao ya kijami unisaidia kuendelea kuwasiliana, kupata taarifa na kujifunza bila kukosa muda wa muhimu wa kila siku.

Kwa sasa, sina ndege wakufugwa nyumbani, lakini nimekuwa nikipenda sana wazo hilo. Ndege hunivutia kwa sababu ni wapole, wazuri na huleta hali ya utulivu nyumbani. Napenda sana kusikiliza sauti zao wanapo imba, hasa asubuhi kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye amani na furaha. Nikiwa na ndege wa kufugwa, ningehakikisha anapata chakula bora, maji safi na mazingira salama. Pia ningetumia muda wa kumtunza na kumuangalia, kwani kuwatunza wanyama hunifundisha uwajibikaji na huruma. Naamini kufuga ndege, kungeongeza furaha na uzuri katika maisha ya kila siku.

Ndio, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa. Na ilikuwa zoefu wakuvutia sana. Nilifurahia kuona michoro, uchoraji na kazi za ubunifu, zilizo beba ujumbe na hisia tofauti. Maonyesho hayo yalinisaidia kuelewa jinsi sanaa inavyo weza kuwasilisha mawazo, historia na utamaduni bila maneno mengi. Pia ilinipa motisha ya kuthamini vipaji vya wasanii na ubunifu wao. Nilihisi utulivu mshangao na msisimko nilipo tazama kazi mbali mbali. Na tangu wakati huo nimekuwa nikivutiwa zaidi na sanaa na maonyesho yanayohusiana nayo.

Napendelea chai kuliko kahawa. Napenda chai kwa sababu hunipa utulivu na nguvu ya polepole bila kunifanya nijisikie na msisimuko mwingi. Pia kuna aina nyingi za chai kama chai ya maziwa au chai ya tangawizi. Ambazo hunifuraisha kulingana na wakati wa siku. Kunywa chai ya asubuhi au jioni hunisaidia kuanza au kumaliza siku kwa utulivu. Kahawa pia ni nzuri mara chache lakini chai ndio ninayoipenda zaidi kwa ladha yake na hisia nzuri inayonipa.

Kila subuhi ni napo amuka kwanza kwa kujianda taratibu ili kuanza siku kwa utulivu. Kwanza kuosha mwili kidogo na kuvuta pumzi mrefu ili ku amsha nguvu. Kisha huoga na kuanda kitanda jambo nalo nifanya nijisikie nipo tayari kwa siku. Bada ya hapo hunywa chai au majia vuguvugu na kuangalia ratiba ya siku ili kujua kazi zilizo mbele angu. Kabla ya kuanza kazi aumasomo, utenga dakika chacheza kutafakari ya u kusoma kitu kifupi cha kuhamasisha. Utaratibu huu nisaidia kuwa mtulivu, mwenye mpangilio na mwenye motisha ya kuanza siku vizuri.

Nafanya kazi vizuri zaidi asubui. Wakati hu akili yangu huwa tulivu, makini na yenye nguvu. Hivyo ninaweza kufikiria kwa uwazi na kutekeleza kazi muhimu kwa ufanisi. Asubui pia huwa na usumbufu mdogo. Jambo linalo nisaidia kukamilisha kazi zinazo hitaji umakini mkubwa. Baada ya kupumzika usiku nahisi niko tayari kupanga na kutatua changamoto za siku Ngawa naweza kufanya kazi wakati mwingine wa siku. Asibui ndio muda ninao hisi ninatija zaidi na matokeo bora.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni jusi ya matunda, hasa juisi ya embe au chungwa. Napenda juisi hizi kwa sababu zinaladha ya asili, harufu nzuri na faida nyingi kiafya. Wakati wa jua kali, kunywa juisi baridi hunifanya nijisikie freshi, mwenye nguvu na mwenye furaha. Pia huni saidia kurejesha maji mwilini na kuongeza hamu ya kula. Mara nyingine napendelea maji baridi yenye limau hasa ninapo toka, ninapo taka kinywaji chepesi kisicho na sukari nyingi. Kwa ujumla, vinywaji hivi hunisidia kupunguza joto, pumzika na kufurahiya muda wangu wasiku kwa utulivu na afya njema.

Chakula ninacho penda zaidi ni samaki wa kuokwa pamoja na mboga za majani. Napenda kwa sababu ni chenye laza nzuri, chenye afya na kinatoa nguvu mwlini. Mara nyingi napendelea kuandaa chakula hiki nyumbani nikihakikisha ni safi na kilicho na vilishe vinavyo itajika. Samaki huongeza protini nzuri na mboga hutuoa vitamini za madini muhimu. Pia napenda jinsi chakula hiki kinavyo nifanya nijisikie mwepesi na mwenye afya. Tofauti na vyakula vingine, mafuta mengi au sukari nyingi kwa ujumla, chakula chanye mchanganyiko wa protini na mboga ni kile kinacho nipendeza zaidi. Walaza na manufaa yake kiafya.